Ndiyo, napenda sana kucheza ngoma. Kwangu, ngoma si burudani tuu bali ni njia kujieleza na kuachilia mawazo. Ninapocheza ngoma nahisi mwili na akili vinapata uhuru fulani ni kama msongo wa mawazo wote unatoweka taratibu. Napenda aina mbali mbali za ngoma kuanzia ngoma za asili za kiafrika kwa sababu ya utamaduni na ujumbe wake. Hadi ngoma za kisasa ambazo zina nguvu na ubunifu. Ngoma hunifanya nijisikie mwenye furaha, mwenye nguvu na mwenye kujiamini zaidi. Pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi bila kuhisi kama ninafanyakazi ngumu. Zaidi ya yote napenda kucheza ngoma nikiwa na marafiki au familia kwa sababu inaleta ukaribu na kicheko. Kwangu, ngoma ni lugha ya mwili inayounganisha watu bila maneno.

Napenda kwenda cinema mara chache, takribani mara moja au mbili kwa mwezi. Kulingana na ratiba yangu na filamu zinazotoka, siendi kila wiki lakini nikipata filamu inayovutia au nikiamua kwenda na marafiki, huwa ni uzoefu unaofuraisha sana. Kwangu, kwenda cinema ni njia ya kupumzika na kujiondoa kwenye shughuli za kila siku. Napenda hali ya ukumbi wa cinema, skrini kubwa, sauti nzuri na hisia ya kushiriki hadithi moja na watu wengine. Wakati mwingine, kicheko au kimya wa pamoja huongeza ladha ya filamu yenyewe. Pia hunipa nafasi ya kugundua aina mbali za filamu mpya na waigizaji. Hata hivyo, si kila wakati nina nafasi ya kuenda. Hivyo mara nyingine hutazama filamu nyumbani. Liche ya hilo, kuenda sinema bado kuna mvuto wa kipekee ambao hunifanya nione filamu kama tukio maalum. Si burudani ya kawaida tu.

Ninapojitayarisha kwa mkutano huanza kwa kuelewa lengo lake ili nijue kinachotarajiwa kutoka kwangu. Kwanza kusoma ajenda au maelezo yoyote yaliyotumwa mapema ili nijipange vizuri. Kisha hukusanya taarifa muhimu, takwimu au nyaraka ambazo zinaweza kuhitajika wakati wa mkutano. Pia huandika hoja au maswali muhimu ninayotaka kuchangia ili nisije nikasahau. Kabla ya mkutano, huhakikisha muda wangu umepangwa vizuri na ninafika mapema au kujiunga kwa wakati ikiwa ni mkutano wa mtandaoni. Hujiandaa pia kisaikolojia kwa kuwa na mtazamo chanya na tayari kusikiliza maoni ya wengine. Ikiwa mkutano ni wa ana kwa ana, huhakikisha nimevaa mavazi yanayofaa. Kwa ujumla, maandalizi hunisaidia kujiamini zaidi, kushiriki kikamilifu na kuhakikisha mkutano unakuwa wenye tija na matokeo mazuri.

Ndiyo, ninafuatilia matukio ya kimataifa kwa kiasi fulani kwa sababu yana athari kubwa katika maisha ya kila siku na mstakabali wa dunia. Ufanya hivyo kwa kusoma habari mtandaoni, kufuatilia vyombo vya habari vinavyoaminika na wakati mwengine kutazama vipindi vya habari kwenye runinga. Ninapenda kuelewa kinachoendelea katika maeneo mbali mbali kama siasa, uchumi, mazingira na maendeleo ya kiteknolojia. Kufuatilia matukio ya kimataifa unisaidia kupanua mtazamo wangu na kuwa na uelewa mpana wa maswala yanayovuka mipaka ya nchi moja. Pia unifanya nijiskie kama raia wa dunia anayejali changamoto na mafanikio ya wengine. Hata hivyo huwa makini kutozidi kutumia muda mwingi kwenye habari ili kuepuka msongo wa mawazo. Hasa pale kunapokuwa na taarifa nyingi za kusikitisha. Kwa ujumla, kufuatilia matukio ya kimataifa unisaidia kufanya maamuzi bora, kushiriki mijadala yenye maana na kubaki na ufahamu wa mabadiliko yanayoondelea duniani.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, kwanza hutambua ni aina gani ya msaada ninayohitaji ili nijue ni nani wa kumkaribia. Huwa najaribu kuchambua tatizo langu mwenyewe kidogo kabla ya kuomba msaada, ili niwe na ufahamu wa msingi wa changamoto inayokabili. Kisha humkaribia mwenzangu kazini, msimamizi au mtu mwenye uzoefu zaidi ya eneo hilo. Na kueleza swala langu kwa uwazi na heshima. Napenda kuuliza maswali mahasusi baada ya jumla ili kupata majibu yanayosaidia kwa haraka. Pia niko tayari kusikiliza ushauri na kupokea maoni bila kujitetea. Kwa sababu najua kila mtu ana kitu cha kunifundisha, ikiwa ni lazima hutumia rasilimali nyingine kama nyaraka za kazi, mafunzo ya mtandaoni au vikundi vya majadiliano. Kwa ujumla, kuomba msaada hunisaidia kujifunza, kuboresha ufanisi wangu kazini na kujenga ushirikiano mzuri na wenzangu.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni imani na maadili yanayotuongoza katika maisha ya kila siku. Imani inanipa nguvu ya kukabiliana na changamoto matumaini wakati wa wakati mgumu na imani ya ndani. Pia maadili ya dini yananikumbusha kuwa na heshima kwa wengine kuwa mwaminifu na kusaidia wale wanaohitaji msaada. Ni muhimu kwangu kushiriki matendo ya ibada kama sala au tafakari. Kwa sababu hunifanya nijisikie karibu zaidi na Mungu na kunisaidia kuzingatia malengo yangu ya kiroho na ya kibinafsi. Dini pia inanifundisha uvumilivu, msamaha na upendo kwa wengine, mambo ambayo ni muhimu katika kuishi na watu wengine kwa amani na heshima. Zaidi ya hayo, dini hunipa mwongozo wa maadili yanayonisaidia kufanya maamuzi sahihi katika maisha. Kwa hivyo, jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu, si tu imani, bali pia maisha yenye maadili, heshima na huruma kwa wengine.